Naam, napenda kula chakula cha haraka, na mimi kula chakula hichi mara moja kwa wiki. Nilipenda kukula chakula hichi tangu nikiwa pale chuo kikuu, ilikuwa chakula ambayo ni haraka na ni ya bei nafuu, lakini tangu nikakua mkubwa huwa nafadhalisha kukula chakula nzuri ambacho ni kizuri kwa afya. Hivyo basi tunakula chakula hichi mara moja kwa wiki, haswa siku ya jumapili, wakati ambapo tuko na watoto wangu, wao wanapenda sana chakula cha haraka. Lakini kwa sababu ya kiafya, inafadhalisha tule mara moja tu kwa wiki.